Somo ambalo ninalipenda la sayansi ni chemistry na physics Physics sana sana juu ya venye inakuwa na practicals inasaidia sana. Kwenye masomo inahusisha mtu sii kama history History bana unasoma tu vitu ya zamani. Halafu katika chemistry napenda venye mtu anajihusisha na kuchanganya changanya pale kemikali yatoa rangi zingine na pia ambavyo ukiyasoma zaidi yanasaidia kutengeneza madawa na kusaidia binadamu kwa siku ya kila siku.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa. Mimi kwangu sipendelei vile sijui kama ni juu ya venye sijakuwa nikiivote. Lakini siyasa siyo aija niingia vile lakini ikikaribia wakati wa kupiga kura mi hupenda kujiusisha sana. Siyasa nijuwe ambavyo wanainchi wanasema nani wanachagua wanampendelea nani. Usiku unachagua mwanasiasa ambaye hata wapotosha kama jamii liche ya hayo mi hutazama siasa kwa televisheni na kujitokeza kule inje na kusikiza mbivo watu wanasema.

Ndiyo nimewai kutembelea ziwa au mto. Mara mingi na para. Ha? Mara tofauti tofauti. Ya kwanza nilitembea. Ziwa Victoria pale kisumu. Ambayo. Kwa jambo la kusisimua nzuri sana. Kwanza ukiona wajaluo pale hivyo wakitega samaki. Ziwa au mto mwingine. Nimeona ni lake. Ama mto nakuru. Pia mto Nyando pale kutifos Thika na pia hui huwa inasaidia kutuliza mawazo. Unafurahia mahali maji utembelea.

Unapenda kufanya nini wakati wajua kali. Wakati wajua kali, mi hupenda kutoka nje na kuota jua. Kwa wana mimi, kama mtu ambaye nafanya science, najua manufaa ya jua. Inasaidia kupata vitamin D. Natembea na kuona, kutambea kusalimia watu uko inje. Kama niko na maendisi, naanika pale nje. Kasi hiyo nafua manguo, na naanika kwa. Ku tumia uwezo wa nguvu nguvu za jua kukausha na manguo zangu.